Mimi hujaribu kuangalia kazi na maisha ya kibinafsi kwa njia ya kupanga ratiba. Na kueka mipango wazi. Mfano wa jinsi ninavyofanya. Ni kueka ratiba maalumu. Kueka muda wa mapumziko. Kutenga muda wa kujitunza. Pia kujua kusema hapana. Kwa kifupi mpangilio. Na nidhamu ni siri ya kuangalia kazi na maisha ya kibinafsi bila kujikuta unasumbulika na uchovu mwingi.